Mwezi wa Disemba ndio ninao upenda zaidi kwa sababu unajumuisha mambo mengi yanayogusa moyo wa maisha ya kila siku. Ni kipindi ambacho watu wengi hujipanga kusherehekea Krismasi na mwaka mpya. Na mitaa hujaa furaha, mziki, mapambo ya kuvutia. Na harufu ya vyakula, vitamu, vinavyo, pikiwa manyumbani. Pia ni wakati wa familia kukutana famoja kushirikiana chakula na kutafakari safari ya mwaka mzima. Mafanikio yaliyo patikana, changamoto zilizo kabiliwa na matumaini mapya kwa mwaka ujao.

Napenda sana rangi ya samawati ya bahari kwa ukuta wa chumba. Rangi hii huleta utulivu, hewa safi ya mawazo na hisia za amani hasa inapowekwa kwenye chumba cha kulala au sehemu ya kusomea. Pia bluu huendana vizuri amba mapambo ya kisasa au ya asili, na huifanya nyumba ionekane yenye nafasi na mwanga. Wakati mwingine napendelea rangi ya krimu au kijivu chepesi. Ambazo huongeza mvuto wa kisasa na hurahisisha kuchanganya na zamani za aina mbali mbali. Rangi ya ukuta ina uwezo wa kubadilisha kabisa hisia za chumba ikiwekwa, ikiweka mazingira ya furaha utulivu au hata msisimiko kulingana na uchaguzi wako. Kwa hivyo kuchagua rangi ya ukuta ni zaidi ya mapambo. Ni njia ya kuonyesha utu na ladha ya maisha.

Napenda sana kuamka na jua kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuanza siku kwa utulivu, kupanga majukumu yangu na kufurahia mandhari ya asubuhi kama sauti za ndege na mwanga wa jua unaopenya dirishani. Asubui huwa na nguvu mpya na akili huwa imetulia zaidi. Hivyo ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi na bila msongo hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu kwa afya na ustawi wa mwili, kwa sababu usingizi wa kutosha huimarisha kinga ya mwili na huongeza umakini.

Nina mahusiano ya karibu na ya heshima na mzee wangu. Nawathamini sana kwa heshima yao na uzoefu wa maisha. Na mafunzo wanayonipa kila, ninapokuwa karibu nao. Ninapenda kuwasikiliza wanaposimulia hadithi za zamani, kwani hunipa mtazamo mpana wa historia na maisha ya jamii yetu. Pia hujitahidi kuwasaidia katika mahitaji yao ya kila siku, iwe ni ya kuwapeleka hospitalini, kuwasaidia na kazi ndogo za nyumbani au kuwa nao kwa mazungumzo ya faraja.